Ndiyo, nishawahi kushiriki mashindano mbali mbali, ikiwemo mashindano ya mpira, mashindano ya kuandika na mashindano ya kuongea. Kwa hiyo, kwenye mashindano nipo vizuri sana, ninaweza nikafanya mashindano ya aina yoyote tu, ikiwa vigezo vitalingana na jinsi ninavyo taka.

Kuna vitu vingi sana napenda kuhusu mtaa wangu. Mtaa wangu ni watu wenye ushirikiano sana na ikitokea mtu yoyote amekuwa na shida mtaa wangu huwa unawajibika kumsaidia huyo mtu. Pia kingine watu wa mtaa wangu hawapendi sana vurugu. Kwa hiyo muda wote wanakuwa wametulia, wanafurahia maisha ya kila siku. Na kingine mtaa wangu ni wafanya kazi sana, vijana muda wote wanakuwa busy na kazi. Wanakuwa hawafanyi matukio yoyote ya kiuhalifu. Kwa hiyo mtaa wangu una vitu vingi sana ambavyo navipenda. Pia mtaa wangu wanajishughulisha shughuli mbalimbali za kiuchumi ikiwemo biashara, ikiwemo kilimo, ufugaji.